Hapana, sitamani kurudi ujana kwa sababu bado niko katika ujana wangu. Na huu ni wakati, si wakati wa kutamani, bali ni wakati wa kutenda. Najua kuwa ujana ni zawadi ya muda mfupi, na ndio sababu najitahidi kila siku kutimiza majukumu yangu, kufuata maadili yangu na kujenga maisha yenye maana. Sitaki kwamuka miaka ijayo na kujuta kwamba nilipoteza fursa hii ya kipekee. Ninapo jituma leo kusoma, kufanya kazi kwa bidii, kutunza afya yangu na kuishi kwa heshima ni na jenga msingi wa maisha ya baadaye ambayo nitayaangalia kwa furaha si kwa majuto, ujana wangu si wa starehe tu bali ni wa kijifunza, kujitambua na kujiandaa kwa majukumu makubwa ya kesho kwa hivo sihitaji kurudi ujana ninauhisi sasa kwa makusudi kwa matumaini kwa bidii. Ni naamini kuwa siku moja ni nitazama nyuma na kusema nilitumia ujana wangu vizuri.

Mara nyingi wikendi, huwa ni muda wangu wa kupumzika, kutafakari na kujitunza kimwili, kiakili na kihisia. Huwa naanza kwa kulala vizuri kwa sababu usingizi wa kutosha ni msingi wa afya na utulivu. Asubuhi, napenda kupanga siku yangu kwa utulivu nikitumia muda kidogo kutafakari na kujiandaa kiakili. Kazi yangu ya bustani nikuwa na raha ya kipekee na kushika odongo kupanda mboga za kienyeji na kuona mimea ikikua nahisi uhusiano wa karibu na asili. Ni kama ombi ya kimia, mahali pa amani na shukurani. Bustani yangu, si tu chanzo cha chakula, bora, bali ni pia mahali pa unyonyaji wandani. Wikendi pia ni wakati wa kujifunza, mara kwa mara, kutembelea maktaba, nikisoma vitabu vinavyonipa maarifa, mapia na nafasi ya kutafakari maisha. Huo ni muda wa kujenga nafasi yangu, bila haraka, bila kelele ni safari yangu ya ndani. Jioni napenda kutembea barabarani na kando ya mto ni kisikiza mziki wakia Afrika au nyimbo za utulivu. Mziki hunipa tumaini, hunikumbusha mzizi wangu na hunipa nguvu ya kuendelea. Na mara nyingine, kwangalia video fupi za kuchekesha kwenye TikTok au Facebook kwa ajili ya kuungana na mingine na kupata kicheko kidogo. Kwa ujumla, wikendi kwangu si ya anasa bali ni ya kujenga, kutuliza na kuhishi kwa mkusudi. Ni muda wa kurudi kwangu, kuungana na asili na kujiandaa kwa wiki mpia kwa moyo uliojaa shukrani na matumaini.

Mimi huenda mahali pa ibada mara tatu kwa wiki na kila siku ina imani yake ya kipekee katika safari yangu ya kiroho. Jumatatu ni mwanzo wa wiki na mimi huanza mazoezi ya jioni katika mazingira ya ibada. Huu ni muda wa kutuliza mwili na akili, kujiweka tayari na changamoto za wiki na kuungana na wengine kwa maombi ya pamoja. Mazoezi haya hunipa nguvu na utulivu na wa ndani. Ijumaa ni siku ya kipekee, siku ya maombi na ya kufunga, ni siku ya kujitenga na shughuli za kawaida. Kujinyima kwa ajili ya kutafakari na kuomba. Wakati wa kufunga, huwa najikumbusha umuhimu wa kujinyenyekeza, kujiskiliza sauti ya nani na kuomba kwa bidii. Maombi ya ijumaa hunipa mwanga wa kiroho na kunisaidia kuondoa mzigo wa wiki nzima. Jumapili ni kilele cha ibada yangu na wiki. Ni siku ya kukusanya na waamini wengine. Kusikiliza mafundisho, kuimba nyimbo za sifa na kushiriki katika ibada ya pamoja. Juma pili, hunipa nafasi ya kuungana na jami kujifunza na kuimarisha imani yangu. Ni siku ya shukurani, ya furaha na ya upya wa kiroho. Kwa hivo, ibada kwangu si tukio la mara moja, bali ni mtindo wa maisha. Kila siku ya ibada, hujenga nafasi yangu hunipa mwelekeo na unikumbusha kuwa maisha ya kiroho inahitajiaji nidhamu kujitolea na moyo wa shukrani. Naamini kuwa kwa kuendelea na utaratibu huu naimarika si tu kiroho bali pia kihisia na kiakili.

Mimi upenda kula nje ya nyumba, mahali penye utulivu, usafi na chakula chenye afya. Si lazima iwe seemu ya kifahari, bali iwe mahali ambapo nahisi heshima na sareha ya kini. Mara nyingi hukuchagua mikahawa, midogo midogo, inayotoa vyakula vya kienyeji kama mboga za kienyeji, wali, ugali na matunda safi. Hii ni kwa sababu napenda chakula ambacho, kinanilisha mwili na kiroho. Nikiwa mjini napendelea sehemu zilizo karibu na bustani au maeneo ya kijani ambapo naweza kula huko ni kitazama manthari ya asili. Hali hiyo hunipa amani na nafasi ya kutafakari. Pia napenda sehemu ambazo si na kelele nyingi mahali ambapo naweza kuskiliza muziki wa taratibu au sauti ya upepo bila kusumbuliwa wakati mwingine huenda na rafiki au familia tukishiriki chakula na mazungumzo ya kina. Lakini hata nikiwa pekeyangu, kula nje ya hua ni nafasi ya kujipa zawadi, kutulia na kuungana na mazingira yangu. Kwa hivo, si tu kuhusu chakula, pali ni kuhusu hali ya mahali, utulivu, usafi, na heshima wa kimwili na nafasi.

Napenda filamu ambazo zinaujumba wa kina, zinagusa, hisia na zina nifundisha kuhufi maisha. Siangalii tu burudani bali hutafuta filamu zinazoweza kutafakari, kuungana na tamaduni na kuhisi vizitu wa kihadithi. Kwa hivo, aina ninazozipenda ni zile zenye maadili, uhalisia, na uzuri wa kiroho. Filamu za kiafrika venye mizizi ya kitamaduni na manthari ya kijijini hunivutia sana. Zinanikumbusha maisha ya asili, usiano wa jamii na hekima ya wazee. Ninapozitazama nahizi fahari ya utamaduni wangu na nguvu ya hadizi za kiafrika. Filamu kama hizi, hunipanafasi ya kungana na mzizi wangu. Napenda pia filamu za maisha halisi. Minazoelewa safari ya mtu, changamoto na mafanikio. Filamu za watu waliopitia magumu, lakini wakasimama tena kunitia moyo. Bora ndani yake ujasiri, matumaini na uthibitisho kuwa kila mtu ana nafasi ya kubadilika. Filamu za kimia, zingi muziki na taratibu na manthari ya asili. Unipo tulivu wa kiakili si lazima ziwe na kelele au virugu. Nafurahia zile ninazozitumia kama picha na sauti kueleza hisia. Hizi hunisaidia kutulia kutafakari na kuungana na mazingira yangu. Kwa hivo aina ya filamu ninazozipenda ni zile zinazoniguza moyo zinazoelezea maisha kwa undani na zinazoheshimu utamaduni na utu. Filamu kwangu si tu virudani, bali ni darasa la maisha, dirisha la kutazama dunia, nafasi ya kujifunza na kutowa.

Ninapofanya kazi na timu ya mbali, jambo la kwanza mimi huzingatia ni mawasiliano. Huwa nahakikisha kuwa, kila mtu anafahamu majukumu yake, muda wa kutekeleza na njia ya kushirikiana. Mawasiliano wazi, huondoa mkanganyiko au hujenga mazingira ya kuaminiana. Na tumaini njia mbali mbali kama ujuumbe wa maandishi, simu au mikutano ya mitandao ni hili kuhakikisha kila mtu anasikika na anashiriki kikamilifu lakini zaidi ya mawasiliano, nathamini sana uhusiano mzito na wa heshima. Kwa sababu hatuko pamoja kimwili ni muhimu kujenga ukaribu wa kiakili na kihisia. Huwa na jaribu kuelewa hali ya kila mwanatimu changamoto zao, nguvu zao na malengo yao. Tunapo jenga uhusiano wa kweli, kazi huwa rahisi na yenye maana zaidi. Inapenda pia kuweka ratiba wazi, kushirikiana katika kupanga na kutoa marejesho wa kujenga. Hii huimarisha ushirikiano na kuonyesha kuwa kila mchango unathaminiwa. Ninapofanya kazi na timu ya mbali siangali tu matokeo bali pia safari ya pamoja kuheshimiana, kusaidiana na kujifunza kutoka kwa kila mmoja. Kwa hivo kazi ya mbali kwangu si tu kuhusu teknolojia bali ni kuhusu binadamu, mawasiliano bora na uhusiano mzito ndio msingi wa mafanikio yangu na ya timu yangu.

Ninapowasiliana na wafanyi kazi wenzangu, mimi huzingatia uwazi, heshima na ushirikiano wa kweli. Mawasiliana kwangu si tu kubadilisha taarifa bali ni kujenga uhusiana wa kazi unaoleta mafanikio ya pamoja. Huwa nahakikisha kuwa kila ujumbe ninaotowa unaeleweka vizuri, hauna ukakasi na unalenga kutatua changamoto ukimarisha kazi. Katika mazingira ya kazi ya mbali au hata ya ana kwa ana napenda kutumia njia rasmi kama baru pepe au ujumbe wa kazi kikazi lakini pia siogopi kutumia simu au mikutano ya mtandaoni. Pale ninapo hitajika maelezo ya haraka au majadiliano ya kina. Ninapozungumza huwa nasikiliza kwa makini siingilii wengine na ninatoa nafasi kwa kila moja kujieleza. Hii hujenga mazingira ya kuheshimiana na kuaminiana. Zaidi ya hayo, huwa najaribu kuelewa hali ya kihisia ya wenzangu. Si kila mtu yuko sawa, kila siku na kila saa. Na mawasiliano mazuri yanahitaji huruma na uelewano. Hua nauliza kwa upole unaiendelea aje kabla ya kuingia kwenye kazi. Hii huonyesha kuwa na dhamini utu wa kila mmoja. Si tu mchanganyo wa kazi kazini. Napokutana na changamoto huwa sifichi huwa naeleza kwa uwazi. Lakini kwa lugha ya kujenga badala ya kulaumu, huwa na uliza tunaweza kufanya nini ili kuboresha, hii huleta majadiliano ya kweli na huimarisha timu. Pia ninapokomea marejesho huwa napokea kwa shukurani na kwa njia ya kujifunza. Kwa hivo, mawasiliano yangu na wafanyi kazi wenzangu yanajengwa juu ya msingi ya heshima, uwezi na ushirikiano. Tunapowasiliana na kwa njia hizo, kazi huwa nyepesi, changamoto hupungua na mafanikio huongezeka.

Malengo yangu katika kazi ni zaidi ya mshahara au cheo. Ni kuhusu kujenga maisha yenye maana, mchango wa kweli na ukuwaji wa kibinafsi. Kwanza kabisa, ni nataka kufanya kazi kwa bidii na kwa nidhamu. Hili niwezi kutumia ujana wangu vizuri. Sitaki kuamka miaka ijayo na kujikuta kwamba nilipoteza fusa ya kujifunza, kujijenga, kukusaidia wengine. Hili ni lengo la msingi ambalo linaloniongoza kila siku. Pili, nataka kazi yangu iwe na mchango kwa jamii. Iwe ni kupitia huduma, elimu au ushawishi wa maadili. Natamani kazi yangu iguse maisha wengine kwa njia chanya. Inapofanya kazi siangali tu matokeo ya kibinafsi badi najiuliza jee kazi hii inasaidia mtu mwingine inajenga nini kwa kesho hili hunipa msukumo wa kufanya kazi kwa mweo wa kusudi. Tatu, ninataka kazi yangu iwe sehemu ya safari ya kujifunza. Kila siku ni nafasi ya kupata maarifu mapya kuboresha ujuzi wangu na kujitambua zaidi. Napenda kujifunza kupitia vitabu, mazungumzo na ata changamoto kazini kwa hivo kazi kwangu si tu majukumu ni darasa la maisha. Nne, natamani kazi yangu iwe na uiano. Uzuri na maisha yangu ni kiroho, kiafya na kihizia Taki kazi iwe mzigo, unauninyima amani au muda wa kujitunza. Badala yake nataka kazi iwe sehemu ya maisha yenye usawa iko ambapo nawezahudhuria. Mwisho, nataka kazi yangu iwe daraja la kufikia ndoto zangu, kama vile kutembelea California, kushiriki maarifa ya familia na kuishi maisha ya heshima na furaha. Kazi ni chombo, si mwisho na kwa malengo, haya, ninahitaji kila siku kufanya kazi kwa bidii, kwa uaminifu na kwa matumaini yote.

Ndiyo, ninapedna kucheza ngoma, hasa zile za kitamaduni, ambazo huleta watu pamoja na kuonyesha uzuri wa utamaduni wetu. Ngoma kwangu si tu burudani, bali ni njia ya kuungana na mizizi yangu, kuonyesha hisia na kuishi kwa uhuru wa mwili na roho. Napenda ngoma zenye midundo ya kiafrika zile zina ninazozitumia kama ala za asili kama ngoma, marimba na zeze. Ninapocheza nahisi nguvu ya jamii, furaha ya pamoja na utulivu wa ndani. Ni kama maombi ya mwili, mahali ambapo huzuni huondoka na moyo hujaa matumaini. Wakati mwingine, kucheza peke yangu nikiwa bustanini au nikisikiliza mziki wa taratibu. Lakini pia napenda kushiriki na wengine hasa wakati wa sherehe au ibada. Ngoma huleta mshikamano, huondoa aibu na hujenga ujasiri. Ni lugha ya kimya inayosema nipo hai, nipo huru, nipo nyumbani. Kwa hivo, kucheza ngoma kwangu ni zaidi ya hatua, ni hisia, ni tamaduni na ni zawadi ya maisha.

Kinywaji ninacho kipenda zaidi ni chai, chai ya maziwa, enye tangawizi na majeni ya chai safi. Napende chai kwa sababu ina ladha yake ya utulivu, harufu ya asili na joto linalonipa farajo ya ndani. Ni kinywaji ambacho si tu kinaniilisha mwili, bali pia kinatuliza mawazo na kunipa nafasi ya kutafakari. Nilianza kupenda chai nikiwa mdogo nikiona ikitayarishwa nyumbani kila asubuhi, mama alikuwa akiamka mapema, akiweka maji, maziwa na tangawizi jikoni. Na harufu yaki ikijaa nyumba mzima, huo ulikuwa mwanzo wa usiku. Siku ni ya nidhamu, ya maombi na ya kazi. Tangu wakati huo, chai imekua sehemu ya maisha yangu ya kila siku. Mara nyingi huinywa asubuhi kabla ya kuanza shughuli zangu. Huo ni muda wa kutulia, kupanga siku na kujiandaa ki akili. Pia huinywa jioni baada ya kazi nikiwa kitandani au bustanini. Nikitazama mimea yangu na kusikiliza chai hunisaidia kuondoa uchovu, kunipa utulivu na kunikumbusha kuwa maisha ni safari ya hatua ndogo zenye maana. Baada ya kunywa chai huhisi ni kama kinywaji cha kiroho kinacho nipa nafasi ya kutulia kuungana na nafasi yangu na kuhisi kwa makundi. Si tu kuhusu ladha bali kuhusu hisia na kumbukumbu zinazo nikujia pamoja na kikombe cha chai. Kwa hivo, chai kwangu ni zaidi ya kinywaji ni urithi, ni utamaduni na ni sehemu ya maisha yangu na kila siku.

Kawaida, huanza na kikombe cha chai ya maziwa yenye tangawizi. Chai hii hunipa joto la ndani, ladha ya asili na utulivu wa kiakili. Harufu yake tu huniamisha kwa upaole au kunikumbusha utaratibu wa nyumbani. Wakati mwengine, huongeza majani ya chai, safi ili kupata ladha, kijijini na faida za kiafya. Kwa upande wa chakula kigumu napendelea mkate mwepesi au viazi vilivyochemshwa nikivichanganya na mboga za kienyeji kama kunde mchicha. Mboga hizi hunipa nguvu na ni sehemu ya utamaduni wangu wa chakula chakiasili. Si mara zote huwa na muda wa kupika kifunguakinywa kikubwa lakini napenda kuhakikisha kuwa ninapata kitu chenye virutubishi. Kuna nyakati ambazo, huongeza matunda kama ndizi au papai. Hasa wakati ninahitaji mwanga, wa asili na nguvu. Ya haraka, matunda hunisaidia kuhisi mwepesi na mara nyingi huambatana na maji safi au juisi ya matunda ya niliojitengenyezea mwenyewe. Kifunguakinywa kwangu ni zaidi ya chakula yenye utaratibu wa maisha sehemu ya kujitunza na sehemu ya kuanza siku kwa nidhamu na shukrani.

Chakula ninacho kipenda zaidi ni mboga za kienyeji hasa mchicha kunde na mrenda nikivichanganya na ugali wa mahindi safi. Napenda chakula hiki kwa sababu ni rahisi na ni cha asili na kina afya ya kweli. Ladha yake ni ya kipekee mchicha una utamu wa utulivu kunde huleta nguvu na mrenda huongeza utelezi unautuliza koo. Ugali wake huambatana na harufu ya mahindi ya kijijini na unapokula unahisi kama uko nyumbani. Napenda kula chakula hiki bustanini au nyumbani. Nikiwa nimezungukwa na mimea niliyoipanda mwenyewe. Hali hii hunipa utulivu wa kiakili na furaha ya ndani ni chakula ambacho si tu kina nilisha kimwili bali pia kina nirudisha kwenye mzizi wa utamaduni wangu mara ya kwanza kukila nikiwa mdogo nilielekezwa na mama yangu ambaye aliniambia kuwa mboga hizi si tu chakula bali pia dawa ya mwilo na roho. Mara ya mwisho nilikula chakula hiki kilikuwa wiki iliyopita baada ya kuvuna mboga kutoka bustani yangu. Nilipika kwa utulivu nikitumia mafuta kidogo na vitunguu vya kijijini. Nilipomaliza nilijiketi nje ya nikakula huko. Nikisikiliza sauti za ndege na upepo wa jioni. Baada ya kula nilihisi nguvu mpya utulivu wa ndani na shukrani kwa maisha ya asili. Kwa hivo chakula ninacho kipenda si tu kuhusu ladha bali ni kuhusu kumbu kumbu afya na heshima kwa utamaduni. Ni chakula kinacho nijenga, kinacho nituliza na kinacho nifundisha kuishi kwa urahisi na kwa makusudi.

Ndiyo, nimi usoma gazeti mara kwa mara, hasa nikitafta habari za kina, makala za kijami na marifa ya nohusiana na maisha ya kila siku. Ingao teknoloji ya imileta njia nyingi za kupata habari, gazeti bado li na nafasi ya kipeke katika maisha yangu. Napendo utulivu wa kulisoma bila kelele za mtandao, bila mtangazo ya neopetiza na bila haraka. Magazeti unipa nafasi ya kutafakari na pokutana na makala kuhusu kilimo, afiya utamadayoni za kiafrika. Huwa nasoma kwa makini, nikijuuliza maswali na kuandika ndondoo, pia napenda kurasa za maoni ya wasomaji. Kwa sababu, zinanipa mtazamo wa watu mbalimbali, kuhusu maswali ya kijani. Siku za mapumziko au vua, napenda kuketi na gazeti, nikiuwa na kikombe cha chai, nikisoma kwa utulivu. Huwa ni mda wa kujifunza, kutulia na kuungana na dunia kwanjia ya maandishi. Kwa hivo, gazeti kwangu situ uchanzo chabari, ni daraja la marifa, utulivu, na tafakari.

Mahusiano yangu na wazee ni njia ya heshima, upendo na kujifunza. Nawehishimu kwa sababu ni chanzo cha hekima, historia na maadili ya familia. Napozungumza nao huwa nasikiliza kwa makini nikijifunza kupitia hadithi zao na ushauri wao. Wazee wangu hulipa mwelekeo wa maisha na ninapokuwa nao nahisi utulivu na faragha. Mahusiano haya unijengea kiroho na kihisia na sehemu muhimu ya maisha yangu ya kila siku.

Mnyamani nayetamani kuufuga ni sungura kwa sababu ni mpole wa pethi na ana tabia ya kuvutia ambazo. Uleta furaha na utulivu. Sungura ni nyama wa kimya, lakini mwenye uhai mwingi. Anaonekana mweupe au kahawia. Na mara nyingi huwa na macho makubwa yenye upole, maskii marefu, yanaochungulia kila sauti na manyoya laini yanayovutia kuyapapasa. Tabia zake ni za utulivu na uchangamfu. Mara nyingi, hucheza kwa kurukaruka, kuchimba mashimo madogo madogo au kujificha sehemu tulivu. Upenda kula majani safi, karoti na mboga mboga. Chakula ambacho pia ni sehemu ya maisha yangu ya bustani. Ninapomfikiria sungura nahisi kama ningekua na rafki wa kimya ambaye hunielewa bila kusema. Kitu cha kuchekesha kuhusu sungura ni jinsi anavyeweza kukimbia ghafla bila sababu kisha kusimama na kutazama kwa makini kana kwamba anatafakari maisha. Tabia hiyo hunikumbusha umuhimu wa kuchukua muda wa kutulia na kutazama mazingira. Pia sungura anaweza kujificha kwenye chombo cha nguo au chini ya meza. Na mara ukimtafta unamkuta amejilaza kwa utulivu kana kwamba anajua kuwa yuko salama. Napenda wanyama wa kufugwa kama sungura kwa sababu hunipa nafasi ya kujifunza huruma, kuwajibika na kuungana na viumbe hai. Si lazima wawe na sauti au wakazi. Bali wawe watulivu, urafiki na wakutufundisha maisha kwa njia ya kimya. Sungura ni mnyama ambaye ningependa kufuga siku moja, hasa nikiwa na bustani yenye utulivu na mazingira ya asili.

Ndio. Ninapenda kununua vitu mtandaoni, lakini kwa uangalifu na kwa malengo maalum, ununuzi wa mtandaoni unanipa nafasi ya kuchagua, kwa utulivu kulinganisha bei na kupata bidhaa ambazo, si rahisi kuzipata sokoni, ninapokuwa nyumbani au maktaba naweza kutumia muda wangu kutafuta vitabu vya kujifunza, nguo rahisi na zenye starehe au hata mbegu za mimea kwa ajili ya bustani yangu. Kile ninachokipenda zaidi kuhusu ununuzi wa mtandaoni ni uhurilu wa kuchagua bila msongamano wa watu au kelele za sokoni. Pia napenda kuona maelezo ya bidhaa, picha na maoni ya wateja wengine kabla sijafanya uamuzi. Hii hunisaidia kununua kwa uelewano na kwa utulivu wa kiakili. Hata hivyo siwezi kusema kuwa ninanunua kila kitu mtandaoni. Kuna vitu ambavyo napenda kiviona kwa macho kama kama vyakula safi au vifaa vya bustani. Pia napenda kununua kwa watu wa karibu kuwasaidia wafanyi biashara wa kijiji au wa mtaa kwa hivo ununuzi wa mtandaoni kwangu ni hongera si mbadala wala kila kitu kuna aiku nilinunua kitqbu mtandaoni kuhusu bustani ya asili kilinisaidia sana kuboresha mbinu zangu za kupanda mboga nilifurahia jinsi kwa wakati na jinsi vilivyo kuwa na maudhui. Lakina tangu siku hiyo nimekuwa nikimtumia mtandao kwa ununuzi wa marifa na vinavyonisaidia maisha yangu ya kila siku.

Mimi napenda kwasiliana kwa njia mazungumzo ya moja kwa moja au maandishi enye kisipia na eshima. Ninapozungumza na mtu ana kwa ana na hisi usiano wa kweli na weza kuona isia zao kusikiliza sauti yao na kujibu kwa uwelewano wa kina. Hii unijengea imani kuondua na tafsiri, potofu na huimarisha urafiki wa kweli. Katika mazingire ya kazi au timu ya mbali napendelea kutumia maandishi yenye uwazi na eshima. Nina jitaidi kuandika kwa luha ya upole, kueleza kufasaha na kwenyesha isia za kweli. Iwe ni shukrani, misada au kujali mawasiliano. Haya hunisaidia kudumisha uhusiano wa kiutu hata bila kukutana na watu ana kwa ana. Pia napenda kutumia simu au sauti pale ambapo mandishi haya toshi. Sauti uleta uhai, kwenyesha isia na ujenga ukaribu. Lakini zaidi ya njia ni natamini mwasilianyo. Penye heshima kusikiliza kwa makini na kujibu kwa moyo wa kujenga.

Wakati wa mapumziko kazini, mimi hunywa chai au kahawa, hutumia simu kuangalia mitandao ya kijamii, natembea kidogo ili kunyoosha mwili na miguu, napumzika kimya bila kufanya chochote, naongea na wenzangu kazini, nasoma vitabu au makala fupi fupi ili kujijuza yanayoendelea, nasikiliza muziki au broadcast, na kula vitafuniwa au chakula vidogo vidogo.